Kwa kweli, mimi uwa nafanya mazoezi ya mwili kama mara mbili kwa siku hivi. Mazoezi yangu ile huwa nafanya ni ile ya kutembea. Kwani huwa natembea kwa kilomita kama moja asubui na majioni nikifunga kazi. Uwa sipendi kutumia magari ama kitikini chote ile. Mara ingine pia huwa nikipata nafasi, uwa naenda kuongelea kwenye maji ama kupanda milima. Na hivyo ndo uwa mi nafanya mazoezi yangu ya kila wakati asanti sana.